Napenda kuicheza mchezo wa kandanda. Naipenda sana mchezo huo, kwa sambambu napata marafiki wapya, mara mingi. Kisha, inafanya mwiri yangu, ikae, kama imechoka inakuwa haina ire uchovu. Pia, inapea mwiri wangu nguvu, tofauti. Na inaipatia, mwiri wangu na miguu exercise.

Mara mingi natumia muda wangu kwa mtandao karibu masaa manne matano hapo kwa siku. Ili kuwa mara mingi naitumia kufanya upelelezi kwa mambo ingine yenye nafanya, kufanya utafiti wa jambo fulani kama ni kupika natafuta njia mzuri ya kupika. Asante.

Ninaweka afya nzuri kwa kuzingatia mambo kadhaa kama vire, rishe mbora, kufanya mazoezi, kupata usingizi wa kutosha, kupunguza msongo wa mawazo kwa kupumzika au kuzungumza na watu wa karibu kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara.

Narinda faragawev yangu mtandaoni kwa kutumia, nyuila imara na usitumie nyuila monja kila mahali. Washa kuthibitisho, wa hatua mbili. Ushiriki taarifa binafsi ovyo. Kaguwa kukaguwa mipangirio, ya faraga. Kwepuka wifi za uma mbira urinzi. Kushashisha, simu na kompyuta mara kwa mara. Santi.

Mimi upenda kuamuka na njua. Kuamuka mapema hunipa nguvu mpya. Akiri huwa safi na siku uwanza kwa uturifu mbra shungri mingi kwanza lakini pia kulara mapema ni muhimu ili mwili upate upumzisho wa kutosha nashukuru.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani, mimi sana sana huwa naweka muziki, ule unaoni, unanifurahisha kwa huo wakati, kama vile ngospeli, au taharabu, kisha naanza kucheza kwa huo muziki, nikijifurahisha mimi mwenyewe, nashukuru.

Napenda kununua vitu sana sana kwa supa market. Kwa kuwa huko una nafasi nzuri ya kuchagua ulicho penda, kulingana na bei, kampuni, udogo ama ukubwa. Yaani inalingana na pesa yako pia uko na nafasi nzuri ya kutofautisha hiki na hiki asante.

Msimu wa mwaka mimi ninaopenda zaidi ni msimu wa jua. Ambapo, kukiwa na jua, unaweza fanya kati zako bila kuwa na stresi mingi, unaweza enda mahali bila kuogopa mvua, uchafu. Huo wakati ndio mimi napenda sana kwa mwaka. Asante.

Wakati nao hitanji msaanda kazini, kwanza kambisa, mimi hujua nani na hitanji msaanda kwake, kisha naenda namuelezea kwa utaratimbu, pia naenda napatana na ule mkumbwa wangu namuelezea hivo ndi mimi nafanya nikihitanji msaanda kazini. Sante.

Asubuhi nilipo amka, niliamka saa moja kamili. Kisha, badala ya kuamka, nikaanza na shughuli ya kuomba. Kisha naamka naoga natayarisha chai, kiamsha kinywa. Kisha ni kisha kunywa chai yangu na chakula changu cha asubuhi. Ninaenda kazini kuanza siku. Kisha nafurahia siku inavyoenda. Asante.

Ndiyo, navaa saa, navaa saa kwa mapambo. Ili naonekana ni mimi nimepambika vilivyo. Pia navaa saa niweze kuangalia masaa yanavyoenda. Sio kila wakati ni kutoa simu, kuangalia kwa simu. Inanirahisishia masaa ya kuangalia, kutoa kwa simu. Napenda kuvaa saa.

Ndio, mimi navaa miwani kwa kuwa kukiwa na jua kali macho yangu huwa inauma nikiona ile mwangaza mingi, kisha niweze kuona mbali. Lakini wakati hakuna mwangaza mingi huwa sivai, navaa miwani wakati kuna jua kali, wakati natumia kompyuta, simu, asanti.

Nalinda mazingira kwa kuweka kila kitu mahali inachofa kama vile vitu za plastiki sizitumii kwa sana. Ndiyo nilianza kulinda mazingira pia kama ni vile kuwasha moto ya vitu zinazonuka vibaya na najihadhari sana kuzitumia asante.

Yure mtu ariyenifundisha njambo muhimu sana kwa maisha yangu ni mwalimu. Kwa kuwa sikua nanjua kusoma, kuandika, pia kutofautia shiana kwa vitu. Mwalimu ndiye mure mzuri alionifunza mambo muhimu sana na kutofautisha kuandika manjina yangu. Sikua najua chochote.

Napendelea joto kuliko baridi kwa vile wakati wa baridi mimi sana sana huwa nagonjeka kifua kikuu. Kwa hivo maramingi mimi napendelea wakati wa joto kwa kuwa kukiwa na joto ni ngumu kupatana na magonjwa zingine asante.

Natumia kompyuta sana kwa kusoma. Kusoma mambo tofauti, tofauti, kwa masomo, pia kujua mambo yanayoendelea katika inchi zingine. Pia natumia kompyuta kujua hali inavyoendelea kwa watu wengine. Sante.

Ndio, natumia video kwa mawasiliano kwa kuwa inasaidia kueleza kile kitu unachoambia mtu aweze kuelewa ama ni hicho kwa kamili ama kwa rangi ama kwa kuwa kama ni njia unamwonyesha unamwelezea. Ndiyo, natumia vindu kwa maasiriano.

Ndiyo, napenda kufanya kazi za nyumbani kwa kuwa, inanifanya kuwa, napatia mwili wangu exercise, napatia nyumba yangu kiini cha kwanza nahakikisha kuwa ni safi, inavutia, inaharufu nzuri, kisha, napata kuwa kila kitu kiko katika ile hari ikinachofaa.

Chakula cha kigeni nimewahi kujaribu ni chakula cha kijapani au shunzi. Au chakula cha kihindi chenye viungo vingi kama biriani, vyakula vya tamaduni tofauti huwa vina ladha na mbinu za upishi zinavutia sana, asante.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindanon. Hua husaindia kunjenga kinjiamini, nidhamu, na uwezo wa kushugurika, presha. Ninafanzi ya mchezo, iwe ni ya mchezo, masomo, au kazi. Hua ninafanzi nzuri ya kunjipima na kunjifunza zaindi. Asante.

Rangi yangu ya kupendezwa, ni mblu. Mbulu inakuretea hisia ya uturivu, amani, na pia inachangia, fikra safi. Ni rangi inayopendeza, kwa macho na mala nyingi inaendana na mawazo ya umbunifu na uturivu wa akili. Asanti.

Nimenjifunza baadhi ya hekima muhimu maishani kama vile, heshima kwa wengine, kujiamini, uvumilivu na kuwa mtu wa subira, kujifunza kutoka, makosa, kusaidia wengine. Hizi ni baadhi tuu lakini zinasaidia sana kuishi maisha yenye maana na furaha.

Mimi napendelea suruali. Suruali ni rahisi kuvaa inafaa kwa aina mbalimbari za shuguri na inatoa uhuru wa kusonga mbira kuzuia kizuizi. Pia inafaa kwa mazingira ya kazi au ya kawaida na mara mingi ni rahisi kuonanisha na viatu au shati asanati.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi. Kuzungumza siasa zinasaidia kuelewa mitazamo tofauti, matukio yanayotokea ndani ya nchi, na duniani. Na pia, kunachochea fikra za kuchagua kwa ubusara. Lakini pia napenda kuzungumza kwa heshima na kwa tahathari. Kwani siasa inaweza kuwa hisia nyingi ya watu. Asanti.

Mimi napenda sana kula chakula cha mwavuli wa mboga na plotini njioni. Kwa mfano mlo wenye samaki au kuku mboga za manjani na karanga kindogo au wali ni mlo mzuri haujaze sana. Na husaindia mwiri kupumzika vizuri kambra usingizi pia hutowa nguvu mbira hisia mzito asanti.

Mimi mara nyingi nakula kikundi chakula cha asubuhi chenye lishe nzuri. Kwa mfano mayai kwa protini matunda kama ndizi apple au machungwa kwa vitamini uji nafaka au mkate wa ngano nzima kwa nishati ya muda mrefu chai au maji. Ili kuanza siku ukiwa umejisafisha na kuamsha mwili. Hii hunisaidia mwili kuanza siku ikiwa na nguvu na akili safi asanti.

Kitendo cha wema nimewai fanya ni kusaidia mtu bila kutarajia malipo au shukrani kwa vile nilisaidia jirani yangu mdogo aliyepoteza kitabu chake cha shule, nilisaidia kutafuta na kumsaidia kurudisha kitu kilicho potea. Hisia baada ya kitendo hicho ilikuwa nzuri sana. Nilijiskia furaha na kuridhika kwa kusaidia mwingine. Asante.

Kipawa changu ni kuandika na kuwasilisha mawazo kwa uwazi. Nina uwezo wa kueleza mawazo kwa maneno, kwa njia rahisi, kuelewa, kuandika handithi au kueleza. Na pia kushirikiana na wengine kwa mawasiliano yenye maana hii. Huniwezesha kusaidia wengine kujifunza kupanga au kufurahia maudhui ilio andaa asanti.

Napenderea mwanga wa asumbui au mwanga mdogo. Mwanga wasumbuhi ni laini, unaupa, hisia ya uturivu na kuwamusha akiri kwa upole, ukiringanisha na mwanga mkali, unaoweza kuchosha macho au kufanya hisia kuwa kali. Pia, mwanga mdogo, unafanya kazi, unafaa kwa kupumzika, kusoma au kufanya shughuli kimya. Kimya mbira kukasirika. Santi.

Napata habari kwa njia kadhaa. Kama vile mtandao kwa kusoma makala na habari mpya. Mitandao ya kijamii. Redio na televisheni. Watu na marafiki. Jarida au magazeti. Hii husaidia kukaa na maarifa mapya na kuelewa mambo yanayojiri ndani na nje ya nchi.

Napenderea kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi. Usaindia kuwasiriana na marafiki, familia na wenzangu. Pia kufuatiria hambari, burundani au kuangana na watu wenye mswala sawa. Lakini napendelea kutumia kwa tahadhari kuwakikisha kuwa muda unawo tumika niwa manuaa na siwa kupoteza muda. Santi.

Jukumu ambalo napenda zaidi ni kushikirikiana na watu na kutafuta changamoto. Kwa kuwa kusaidiana, kusaidia wengine kuelewa jambo au kupata suluhisho la tatizo, kufanya kazi ya pamoja kama timu, kupanga au kupanga hatua za kazi kuona matokeo ya kazi yangu yakikamilika na kuleta faida kwa wengine. Jukumu hili linanipa furaha kwa sababu linaonyesha uwezo wangu na husaidia wengine pia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni nzuri kwa afya kwa sababu hutoa kashiam, protini na virubutisho vingine muhimu kwa mifupa na mwili kwa ujumla. Pia, huwa rahisi kunywa na mara nyingi hunipa nguvu kidongo au hutoa hisia ya utulivu.

Mimi huchanji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku. Kwa kawainda na kijaribu kufanya kabla kifaa kianze kushuka sana betri. Ili kahakikisha kinaendelea kufanya kazi vizuri bila kukatika. Pia huchukua tahathari kidogo kuepuka kuchaji usiku mzima bila uangalizi.

Ndiyo, napenda kupiga kura. Kupiga kura ni njia muhimu ya kuchangia maamuzi yanayo husisha jamii au nchi husaidia kila mtu kuonyesha maoni yake na kuchagua viongozi au sera zinazofaa. Pia kunaleta hisia ya uwajibikaji na ushiriki katika maendeleo ya jamii.

Ndiyo, napenda sana kurima bustani. Bustani ni mahali pazuri pakupumzika, kujifunza, kuhusu mimea, na hata kupata mboga fresh na maua mazuri. Pia, saindia kuwa karimbu na siri na kupunguza msongo wa mawazo.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwanza kwanza kwa kutambua udhaifu wangu kutambua ni hatua gani ya kwanza ya kuboresha kujifunza kutafuta elimu. Kutengeneza mpango wa kuboresha. Kushiriki na wengine kwa heshima. Kuangalia udhaifu kama fursa. Ikiwa ni na udhaifu fulani nashughulikia vile ni tatatua.

Ndiyo, mimi, hutoa kulingana na uwezo wangu na pia kulingana na vile, roho inavyo niereza. Pia, kulingana ni hialigani? Ama, kulingana ni ninini? Kama ni mchango ni mtu mgonjwa? Ni nashugurikia mgonjwa ama sandaka? Kwa hivo mimi natoa, kulingana ni ainagani ya mchango.

Na sherehekea mafanikio ya timu ili kuimarisha morare na kumshikamano kama vile kupongeza hadharani, sherehe kindogo au kikundi, zawandi za utubulisho kutambua mafanikio kwenye mbarua ama mtandao wa timu kuandaa mchezo au shughuli ya pamoja. Kwa kifupi, mimi usherekea mafanikio ya timu situ kwa kufrahia mbali pia, kuimarisha uhusihano na motisha wapamoja.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni pilau na kuku. Ni chakula kinacho changanya mchanganyiko wa wali, viungo na nyama ya kuku kwa latha ya kipekee. Jinsi ni na kianda, naanda viungo, kama vile kitungu, na pia naongeza kitungu hadi harufu yake inasikika, unaongeza nyama ya kuku, nitachanganya nawali pia pika na pika kwa moto wa wastani. Mara ya kwanza nilipo kipika ilikuwa ya mzazi. Wangu laiye nyesha hatua kwa hatua. Chakula hiki kinafanya moyo ijisikie furaha na utulivu. Kwa sambambu ni kitamu na pia kinakumbusha kumbukumbu nzuri za familia.

Napenda sana harufu ya maua ya waridi na maua ya lavenda. Harufu ya waridi hutoa hisia ya utulivu na furaha. Inapokumbusha mbustani, tulivu na asili. Lavenda inasaidia kupumzika akili na mwili. Ndio sababu mara nyingi hutumika kwenye mafuta ya massage au vitenge vya utulivu. Pia napenda harufu ya chai ya minti na limau wakati wa asubuhi inachanganya harufu safi na nguvu kidogo ya kuamsha mwili. Kwa kifupi harufu ninayopenda ni ile inayo kufanya usikie utulivu, furaha na karibuni, karibuni na asili.

Napenda sana tungwa fresh au njwisi ya matungwa. Nikinywaji kiricho kipya, chenye ratha tamu na chenye vitamini si nyingi. Kinachofanya mwiri unjisikie fresh. Pia, napenda smoothie ya matunda, mfano parachichi, ndizi na strawberry. Zinachanganya ratha rangi na virumbutisho. Wakati mwingine, napenda pia chai mbarindi ya minti, unapohitanji kitu cha kupooza mwiri, bandara ya njua kali.

Aa, jinsi ya kujilinda dhidi ya vitisho vya au usumbufu wa mtandao ni kuwa sijaribu vitisho au ujumbe wa matusi, kuzuia na ripoti akaunti zisizo za ukweli au hatari, pia kuhifadhi taarifa zako kibinafsi, kutumia nywilia imara na uthibitisho wa hatua mbili, asanti.

Vinjia nazofanya kuatia moyo wenzangu ni kuponkwi wapongeza, kujitahindi, kushikiriza kwa makini, kutoa msaanda au suruhisho, kuunda mazingila ya furaha na msishikamano, kuandika au kusema maneno ya motisha, asanti.

Ndiyo, napenda sana kutembelea ziwa au mto. Ziwa linafurahisha kwa manji turifu, mandhari ya asili na hisia uturifu. Mto pia ni nzuri kwa sambambu manji ya natembea haraka, sauti yenye hutoa uturifu. Kumbukumbu yangu ya kuturia ni kutembea kando na ziwa wakati wa machweo. Kuona langi ya njua ikiangukia kwenye manji ikatoa hisia ya amani na furaha ya kweri. Santi.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini sana ni ya Apple na Microsoft. Ubunifu na mbidhaa zenye ubora, usalama na faraga, uendelevu na maendeleo ya teknolojia, urahisi wa hunduma kwa wateja. Kwa kifupi inaaminika kwa sababu zinachangia maendeleo, ubunifu na faraga za watumiaji. Asanti.

Kuna miji mingi ya kuvutia duniani, lakini ningependa sana New York City, Marekani. Kwa sababu ni mji unaochanganya utamaduni, burudani na historia. Una utajiri wa sanaa, majengo ya kipekee na sehemu za kipekee za kitalii. Kama Times Square, Central Park na Broadway. Ni mahali pazuri pia kufahamu tamaduni tofauti, chakula na watu kutoka sehemu zote duniani.

Wakati umeme unapokatika mimi wakati umeme unapokatika huo wakati napenda kutumia huo muda. Kufanya mambo ya utulivu na burudani yasiyo tegemea umeme. Kama vile kusoma kitambu au jarida kuzungumza na familia au marafiki kuandika au kuchora kutembea nje kutumilia vifaa vya mwanga kama shina, za taa. Kwa kifupi, wakati umeme unapokatika, nifursa ya kupumzika, kuungana na wengine na kufurahia maisha ya asili.

Ningependa kumpa mtu anae anza kazi ni kama vile kunjifunza kwa makini, aonyeshe heshima na mtazamo chanya, timu kutimiza majukumu kwa wakati, kushirikiana na wenzake, kujifunza kutokana na makosa, tofauti kutafuta mwongozo na ushauri, kwa kifupi uvumilivu, kujitahidi, na attitude chanya ndio njia bora. Ya kuanza kazi kwa mafanikio.

Kusherehekea mwaka mpya ni njia la furaha sana, kama vile na familia na marafiki. Nasherehekea kwa njia nzuri, kwa kufanya kazi za burudani na sherehe, kuandika azma za mwaka mpya, kutazama masherehe ya umma au mindaharo mtandaoni, kutulia na kufikiria. Kwa kifupi, husherehekea mwaka mpya, mchanganyiko wa furaha, mshikamano, familia na marafiki, sherehe na mipango ya maisha.

Kuakikisha mawasiriano yako ni wazi yenye heshima na yenye kueleweka vizuri. Kama vile, wazi na ufupi kusikiriza kwa umakini, heshima na mtazamo chanya, ufafanuzi wa maelezo ya kazi, kuchagua njia sahihi ya mawasiriano, kurundia au kuthimbitisha asanti. Nti.

Naifathi data zangu kwa kutumia nenosiri, imara na udibitisho wahatuwa ambili, kuhifathi na kala, tumia cloud enye usalama, ushiriki data mbinafsi kwa urahisi, kusasisha programu na vifa, fahamu, sheria na masharti. Kwa kifupi, usalama wa data na itanji tahadhali, teknolojia, sahihi na tambia nzuri ya mtumianji wa data.

Ndio, napenda sana kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege ni haraka na rahisi. Husababisha kufika kwenye sehemu za mbali kwa muda mfupi. Napenda kuona mandhari kutoka njuu. Safari za ndege pia ni fursa ya kupumzika, kusoma, au kufurahia filamu na muziki wakati unasafiri. Zaindi ya yote, ni njia nzuri ya kugundua minji na njia mpya, nchi, tamanduni tofauti na chakula. Asanti.

Ndiyo, napenda sana kuenda kwenye tamasha la muziki. Ni furaha kubwa kusikiliza muziki moja kwa moja, kuona wasanii wakitumbuiza na kushirikiana kwa wapenzi wa muziki wengine. Tamasha hutoa hisia za kipekee na furaha. Napenda pia kuona mandhari. Zaidi ya yote, tamasha la muziki ni fursa, inanipa nafasi ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo, asanti.

Mimi mbinafsi sina mkono wa kuandika, lakini kama ningekua na hisia, ningesema kwamba kuna uzuri katika zote mbili. Kuandika kwa mkono, kunafaa kwa mawazo ya kibinafsi, kumbu kumbu au ndayali. Inasaindia akiri kuzingatia na kuunda mawazo kwa uturivu. Kuwandika kwa kompyuta ni haraka, rahisi, kurekembisha makosa na inafaa kuwasirisha au kushiriki kwa wengine. Asante.

Napenda kucheza na watoto. Watoto wananishati ya ajabu, ubunifu na masali yasio na kikomo yanayo fanya dunia kuwa ya kufurahisha. Kucheza nao kunaleta furaha kicheko na mara nyingine hufundisha pia uvumilivu na ubunifu asante.

Na sherehekea sikukuu kwa furaha ya sikukuu kwa namna ya kuelimisha, kucheka au kuandika. Unjumbe mzuri wa sherehe. Sikukuu zinapendeza kwa sababu zinakumbusha familia, marafiki na watu kuwa wapendane na wanakua kwa pamoja. Asante.

Naenda mahali paimbanda mara moja kwa wiki, kila njuma piri, pia naenda marachache, lambda wakati na muhimu sana wakuenda. Kwa vire ni vizuri naenda kua mbundu na wengine, pia kushukuru mungu kwa wiki.

Nimepata kazini ni kama vile kumaliza miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora mzuri, kupata pongezi au tuzo kutoka kwa wateja au wakumbwa kwa utendanji bora. Kujifunza ujuzi mpya uliosaidia kuboresha kazi, kusaidia timu kufanikisha malengo ya pamoja, hali, ukifanya kila mtu ajisikie kuwa na tamaduni, asanti.

Sana, kupanda milima ni changamoto yenye furaha, unapata mazoezi, hewa inakua safi, pia inamandhali ya anjambu. Pia, kunaleta hisia ya kufanikisha kitu kikumbwa, unapofika kilele. Kupanda milima unahire hisia na pia unaenda unangalia kule unatoka. Napenda sana.

Natumia simu yangu kwa njia kadha kama vile mawasiliano, kufanya utafiti, wakitu. Natumia simu yangu kila siku sana sana napopiga simu. Pia naangalia programu zingine zinazo nifurahisha. Simu yangu ya kwanza ilikuwa naikumbuka sana ilikuwa Motorola. Iyo wakati ungeingia kwa mtandao ilikuwa tu kupiga simu. Simu yangu inanisaindia kwa maisha yangu sababu napokea pesa kutumia simu. Pia napokea ujumbe kutupitia simu. Nikiwa na simu nafurahia sana napopokea pesa katika biashara yangu. Asanti.

Napenda kutembea mahali panapo kuwa na uturivu wa mandhari nzuri. Kama vile, hifadhi za siri na mistu. Ufueke, mita yenye istoria au minji ya zamani. Mbustani za uma au mbuga. Kutembea kindogo kufanya mazoezi na kuona maua au wanyama wa ndogo.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, kama vile umbwa. Mbwa ni mzuri kwa sababu inaweka usalama kwa boma. Hakuna mtu mgeni ama mwizi anayeweza kuingia bila kusema kuwa anakuja. Na pia ni mnyama ambaye ana husiano vizuri. Pia ana pendeza kwa mchezo yake, asanti.

Ninapo taka kustarehe, kuna zile baadhi ya vitu vile mimi hupanda. Kama vile ninapenda kupumzika kwa kusoma au kuskiliza muziki mzuri. Napenda pia kutembea nje na kupata hewa safi, kuona mandhari. Wakati mwingine pia, na jaribu kufanya kitu cha ubunifu, kama kuchora au kuandika. Pia, naweza pia kutumia moja wapo ya hizi au kuchanganya kidogo. Ili kuwa, nilikuwa tu na starehe zangu.

Napenda chakula chenye ladha nzuri ambacho kinavutia kama vile wali. Hiyo chakula inavutia, halafu ladha yake ni tamu zaindi. Napenda chakula tamu, ina ladha nzuri, pia chakula ambacho naweza kitamani kwa leo, kesho na siku ingine pia.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn, kwa sabambu zina radha tamu, radha ambayo haina kitu ingine, pia inafanya mtu kuwa unakura kwa ukitembea. Popcorn ni mzuri sana pia, kwa sambambu inavutia tu hata ukiangalia. Nashukuru.

Nakaa hadi saa sita ya usiku, kwanza kabisa, nakula, kisha naendelea kutazama runinga, pia nikiendelea kutafsiri na pia upelelezi kwa simu nikijua siku imeshinda vipi ni yapi mageni kwa mtandao nalala hapo saa sita ya usiku nashukuru.

Chakula nachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupaka asa ukiwa na kachumbari pembeni ni chakura kinacho shimbisha na kinaradha tamu zaindi pia kinafraisha watu wengi kuwa kina latha nzuri na kinapendeza kila mtu asanti.